Kipawa hambacho sina ni kipawa chakueza kucheza michezo au dansi. Kipawa ichi ni kipawa hambacho ningeweza kupenda kuwanacho lakini kwa sababu ya mwili kutokutua ushirikiano basi imeniwia vigumu kueza kuwa na kipawa ichi chakueza kucheza.